Napenda kula kwenye migahawa midogo iliyo tulivu, hasa ili inayotoa chakula cha asili na kilichoondaliwa kwa usafi. Pia hufurahia maeneo ya nje kama bustani au sehemu ya wazi kwa sababu mazingira mazuri ufanya chakula kifuraishe zaidi. Wakati mwingine, napenda kula sehemu mpya ili kujaribu ladha tofauti na kujifunza tamaduni tofauti za chakula.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Hunifurahisha kwa sababu inanipa habari za sasa, muziki na vipindi vya mazungumuzo vinazonipa mawazo mpya. Pia, ni njia nzuri ya kupumuzika nikiwa njiani au nikifanya kazi nyepesi. Hasa vipindi vya asubuhi na muziki wa jioni. Alafu pia ina maelimisho ambayo yanaeleza kuhusu afya na pia jinsi ya kuishi pamoja.

Nataka kufikia hatua ya kuwa mtaalamu anayetambulika na mwenye mchango chanya katika kazi yangu. Lengo langu ni kukuza ujuzi wangu kuchukua majukumu ya uongozi na kushiriki katika miradi yenye athari kwa jamii au shirika. Pia natamani kuendelea kujifunza kubadilika kwa teknolojia na mabadiliko ya kazi na hatimaye kuwa mtu anayeaminika kwa maamuzi maadili na matokeo bora.

Wakati wa mvua kubwa, mara nyingi hubaki ndani ya nyumba na kufanya shughuli tulivu. Napenda kusoma kitabu, kusikiliza mziki wa taratibu au kuangalia filamu. Kwa ujumla napenda mvua hasa inaponyasha mchana au jioni kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na mapumziko kutoka shughuli nyingi za kila siku. Siku ya mvua niliyo furahia zaidi ni ile nilivyokaa nyumbani na familia tukizungumza na kunyw achai moto huku mvua ikinyasha nje. Mvua hubadilisha mpango wangu kwa kunifanya niha irishe safari au kazi zanje na badada ya kupanga mambo ya kufanya ndani. Ninaposikia sauti ya mvua ikiwa ina dondoka na hisi a mani tulivu na ni mpumziko wa mawazo na wakati mwingine hu nifanya ni tafakari maisha kwa kina.

Baada ya mchana kuisha, mara nyingi huanza kwa kumalizia kazi ndogo ndogo au kupanga mambo ya siku inayofuata. Kisha ujitenga kidogo na shughuli nzito ili kuhupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Kwa kawaida, huanza kupumzika kwanzia ya saa saba jioni nikikaa kimya au nikisikiliza mziki wa taratibu. Sina sherehe kubwa za jioni lakini napenda mambo madogo madogo kama kunywa chai ya moto, kutazama kipindi ninachokipenda au kuzungumza na watu wa karibu. Ninapojiandaa kulala mimi hupunguza matumizi ya simu naosha uso na kufanya maandalizi rahisi ili mwili utulie. Wakati wa jioni hunipa furaha ya utulivu, shukran kwa siku iliyopita na matumaini ya siku mpya.

Ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa shule ya msingi aliyenifundisha lugha. Alikuwa mvumilivu, mchangamfu na alijali sana wanafunzi wake. Kila mara alituhimiza kujiamini kusoma kwa bidii na kuuliza maswali bila uwoga. Alikuwa na njia rahisi ya kueleza mambo magumu jambo lililonifanya nipende kusoma zaidi. Hadi leo ninadhamini mafunzo yake kwa sababu yalinijenga sio kwa kitaaluma tu bali kimaadili na kimaisha.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya. Huyaona kama fursa ya kujifunza na kujiboresha, hata kama wakati mwingine huwa magumu kusikia. Kwanza husikiliza kwa makini bila kujitetea, kisha hutafakari yaliyozungumuzwa ili kuona ni yapi yanaweza kunisaidia kukua. Pia nadhamani maoni ya ujenzi na huchukua hatua pale inapobidi.

Mchana mara nyingi hula chakula rahisi lakini kinachoshibisha kama vile wali na maharage, ugali na mboga au wali ya wanyama. Wakati mwingine huchagua chakula chepesi kama chapati na maharage au wali na mboga za majani. Hupenda chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku bila kunifanya nijisikie mzito.

Napenda sana mziki kwa sababu unisaidia kupumzika na kuelezea isia aina ya mziki ninayoipenda zaidi ni pop na reggae. Kwa sababu ya midundo yake, mizuri na ujumbe unaotuliza. Pia wakati mwingine usikiliza bongo kwa sababu uakisi maisha ya kila siku na utamaduni wetu. Miongoni mwa waimbaji ninaowapenda ni wale wenye sauti laini na ujumbe chanya hasa wasanii wa reggae. Usikiliza mziki ni kiwa njiani, ni kifanya kazi nye pesi au wakati wakupumzika jioni. Ninapowasikiliza waimbaji na wimba ambao napenda na isifuraha utulivu na wakati mwingine unipa motisha ya kuendelea mbele.

Kinachonifanya nicheke ni hasaa mambo ya kuchekesha yasiyo ya kawaida kama kejeli ndogo, ucheshi wa marafiki au tukio lisilotarajiwa ambalo linafanya watu wacheke pamoja. Pia hucheka nikiwa na familia wa marafiki karibu hasaa tunaposhirikiana hadithi za kuchekesha au michezo ya ucheshi. Kwa kweli ucheshi wa kawaida wa kila siku kama kejeli ya kirafiki au kejeli ya mifululizo huwa za watoto mara nyingi huleta tabasamu la kweli na huu umaanisha hisia nzuri zinakuwa mingi.

Ndiyo, ni mewai kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu wakuvutia kwa sababu kila kitu kilionekana tofauti. Kuanzia uwanja wa ndege, hadi kuona mandhari kutoka juu angani. Niliisi msisimiko wa mzuri, mwanzoni, mdogo mdogo, lakini baadaye ni kazoea na kufurahia safari. Kusafiri kwa ndege, huu ni paisia ya kiasi, uhuru na fursa ya kuona maeneo mapya.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hunifraisha kugundua ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni za watu kupitia chakula chao. Wakati mwingine huwanza kwa kuonja kidogo, kisha ni kiipenda huifanya iwe sehemu ya chakula changu cha kawaida. Kujaribu vyakula vipya, hunipa uzoefu mpya na hunifanya nifuraie zaidi kula. Chakula kama nyama choma nilipo kijaribu kilinipatia msisimuko kweli.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi, hasa ninapokuwa nataka kupumzika au kueleza hisia zangu kwa njia ya ubunifu. Kuchora, kuna nifanya nizingatia kila kitu kidogo kidogo, kunisaidia kutulia akili na kunipa nafasi ya kuonyesha mawazo yangu kwa namna ya kipeke. Kupaka rangi hata kwenye michoro, raisi aupicha zilizopo tayari hunipa furaha kubwa na kunifanya nijiskie huru, mchangamfu na mbunifu zaidi.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi. Mziki wa jadi hunikumbusha asili, historia na utamaduni wa jamii. Napenda sana midundo ya ala na asili ambazo zinamaneno yenye hekima au simulizi za maisha. Husikiliza mziki wa jadi hasa wakati wa sherehe za kitamaduni au ninapotaka kujiskia karibu zaidi na mizizi na utambulisho wangu.

Napenda sana mchezaji wa mpira wa miguu, Cristiano Ronaldo. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye nidhamu kubwa, bidii na juhudi, zisiso za kawaida kwenye mazoezi na mechi. Pia, hunisukuma kujifunza kuwa na mvumilivu na kufanya kazi kwa bidii, ili kufanikisha malengo yangu, si tu katika michezo bali pia maishani. Uwezo wake wa kushinda, changamoto na kuonyesha ustadi mkubwa, unaniwasha hamasa na kunionyesha kwamba jitihada na kujitolea huzaa matokeo.

Ndiyo, mara nyingi hununua vitu kwa simu, kwa sababu inaraisisha maisha na kwa sababu sitaitaji kuenda dukani, ninaweza kulipa bili, kununua chakula au hata bidhaa za mtandaoni kwa uraisi. Pia hutoa njia za kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kuhakikisha ninafanya uamuzi sahihi kabla ya kununua. Kwa kifupi, simu hu unisaidia kuokoa muda na kufanya maamuzi kuwa rahisi wakati wa kununua bidhaa.

Mara nyingi, huchunguza barua pepe, angalau mara mbili au tatu kwa siku. Kwa kawaida, hupitia barua pepe ya asubuhi ili kuona ujumbe muhimu, kisha tena katikati ya siku au jioni ili kuhakikisha hakuna jambo la dharula nililokosa kutazama. Hiyo hunisaidia kupanga majukumu yangu vizuri na kukabiliana na mawasiliano wa kazi au ya ukibinafsi kwa wakati unaofaa. Wakati mwingine kama sina shughuli nyingi, huangalia barua pepe mara chache zaidi ili kuepuka msongamano wataarifa.

Msimu ninaopenda zaidi ni joto la majira ya kiangazi. Napenda kwa sababu siku hua ndefu na za joto. Zinazofanya niweze kuwa nje kufurahi wasafi kuenda kwenye shuguli za mchezo au kuchukua muda mfupi kwa kupumzika kwenye bustani. Pia majira ya joto hunipafuraa na nguvu ya ziyada. Maranyingi hufanya chakula na vinywaji kuzakunywa kufraisha zaidi. Na ata hivyo pia naipenda msimu huu wakati wa mvua kidogo lakini sana sana napenda wakati kuna joto la majira.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu, yaliyo safi na yakiwa na mwanga wa kutosha. Hupendelea pale ambapo kuna mpangilio, kila kitu kiko mahali pake na hakuna kelele nyingi zinazoweza kunivuruga. Pia napenda mazingira yenye ushirikiano ambapo wenzangu wanasaidiana, wanashirikiana kimawazo na kila mtu anaheshimiana. Hali kama hii hu unifanya niwe na motisha, niwe mbunifu na nikamilishe majukumu yangu kwa ufanisi zaidi.

Napenda kula ugali zaidi. Ingawa mara nyingine pia hula wali. Ugali ndio hunipa nguvu na ni rahisi kuianda pamoja na mboga au nyama. Napenda ladha yake rahisi inayochanganyika vizuri na vyakula vingine na pia hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Wali kwa upande mwingine mara nyingine hunipa nguvu lakini pale ninapokua nataka kitu kidogo au chepesi. Lakini zaidi zaidi huwa napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachonipendesha zaidi kwa kila siku.

Mara nyingi husikiliza mziki wa pop na reggae. Napenda aina hizi kwa sababu zina midundo mzuri, huburudisha akili na kunipa furaha ya haraka. Mziki huu pia hunisaidia kupumzika baada siku ya kazi au masomo na wakati mwingine hunikumbusha kumbu kumbu nzuri au tukio maalumu. Pia wakati mwingine husikiliza bongo ili kufurahia maneno yake yanayohusiana na maisha ya kila siku na tamaduni za kijamii.

Mtu alianifundisha jambo muhimu sana ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Alianifundisha umuhimu wa bidii, nidhamu na kujiamini katika kila jambo ninalolifanya. Pia alitufundisha jinsi ya kushugulikia changamoto kwa ustadi na uvumilivu. Jambo ambalo limeendelea kunisaidia hata sasa katika masomo na maisha yangu ya kila siku. Mafunzo yake, hayakuwa tu ya kitaaluma, bali pia kimaadili nayamenijenga kuwa mtu anaejali maadili kushirikiana na wengine na kufanya mafanikio kwa juhudi na subra kubwa.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu na huruma. Napenda watu wanaosema kweli na kushirikiana kwa wazi kwa sababu hiyo hujenga imani na urafiki wa kudumu. Pia ninadhamini watu wenye huruma wanaojali wengine na kuwasaidia bila kutegemea malipo kwa sababu huonyesha moyo wa upendo na wa utu. Tabia hizi hufanya watu kuwa rahisi kuwasiliana, pia unaunda mahusiano mazuri na hunifanya nihisi huru kushirikiana na watu ambao wanaingiana na hisia zangu.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na ya familia yangu. Mara nyingi hupenda kukaa pamoja tukizungumuza kucheka na kushirikiana habari za siku. Pia hufurahia kula chakula pamoja kutazama filamu au kushiriki shuguli za nje kama kutembea au kuenda matembezini. Wakati mwingine hupenda kusherehekea matukio madogo pamoja kwa sababu huu ni jenga kwa ukaribu na upendo kwa kupitia kumbukumbu nzuri na zinazodumu.

Napendelea kuvaa suruwali zaidi kwa sababu inanipa uhuru mkubawa kutembea kukaa na kufanya shuguli mbali mbali kwa uraisi bila kusumbuka. Suruwali pia ni ya vitendo mingi sana na inafaa katika mazingira mengi kama vile kazini, shuleni au hata wakati wa kwenda nje na marafiki. Wakati mwingine napendelea sketi kwa kuona wanadada wanapoivaa wakati wanafanya michezo. Lakini kwa sababu mimi nivbulana na chagua suruwali kwa sababu inanifanya nijisikia uhuru uraisi na tayari kwa shuguli zote.

Napendelea joto zaidi kuliko baridi. Hali ya joto huu nifanya nijisikie nguvu na kuhamasika kufanya shughuli za nje kama kutembea, michezo au kupumzika kwenye bustani. Pia joto huu fanya chakula na vinywaji kuwa vya kufuraisha zaidi na napenda isia ya mwanga wa jua ukiinua moyo. Hiyo kwa jumla ninapenda joto kwa sababu inalipa isia ya furaha, nguvu na uhuru zaidi.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi. Napenda kwa sababu lina ladha laini ambayo ni ya kirafiki na lina virutubishi vingi vinavyosaidia kuwa na afya njema. Pia linaweza kuliwa kwa njia nyingi kama vile kwa chakula cha moja kwa moja kwenye saladi au hata kwenye juisi. Napenda parachichi pia kwa sababu linanipa nguvu na nishati ya kudumu bila kunifanya nijisikie mzito sana.

Napendelea kutumia mfumo wa Android kwa simu. Napenda kwa sababu hurahisisha kutumia programu mbalimbali. Unaweza kubadilisha mpanglio kwa urahisi na unalingana na vifaa vingine vya teknolojia ninavyotumia. Pia Android hutoa uhuru zaidi wa kudownload na kutumia programu kulinganisha na mfumo mwingine. Na mara nyingi unatoa thamani nzuri kwa bei yake.

Kazi ninayodhamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Kana vile kazi ya elimu au huduma kwa jamii. Napenda kazi inayonihimiza kutimiza ujuzi wangu, mawazo na juhudi kusaidia wengine kufanikisha malengo yao au kuboresha maisha yao. Pia nadhamani kazi ambayo inanipa changamoto za kufikiria na kuniacha kujisikia nimejitoa mchango chanya si tu kwa mwajiri au jamii bali pia kwa maendeleo yangu ya kipinafsi.

Ninaposhugulikia kazi ya dharura kwanza nafafanua haraka kiwango cha umuhimu wake ili kuamua ni ipi inaitaji kushugulikiwa mara moja. Kisha huchukua hatua za haraka na zenye mpangilio kuhakikisha tatizo linafanya bila kuchelewesha kazi zingine muhimu. Mara nyingi hupanga raslimali na muda vizuri nikishikirikiana na wengine pale inapobidi ili tatizo lifanyike kwa ufanisi.

Stadhi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni ujuzi wa kupanga na kundesha shughuli kwa ufanisi. Hii inajumuisha uwezo wakupanga muda kueka vipaumbele na kushugulikia majukumu kwa mpangilio mzuri. Pia stadhi za mawasiliano ni muhimu, ili kueleza mawazo kwa uwazi na kushirikia na vizuri na wenzangu. Uwezo wa kutatua matatizo na kufanya maamuzi ya haraka pia ni muhimu hasa wakati wa changamoto au dharura. Kwa upande mwengine, stadi za teknolojia kama vile programu za ofisi au vifaa vya kijiditali ni muhimu ili kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya kila siku.

Mara nyingi hupata habari kutoka kwenye vianzo tofauti kwa mfano hupitia redio, televisheni na mutandao wa interneti kwa habari za haraka na za kila siku. Pia hupata taarifa kutoka kwa magazeti, mitandao ya kijamii na marafiki au familia wanaposhirikiana katika matukio ya kisasa. Kwa maswala ya kitaaluma hupitia kwa vianzo rasmi za tovuti za serikali, machapisho ya kisayansi au kurasa za shirika la husika.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari ya mtandaoni hutoa taarifa za haraka inaweza kusoma mahali popote na mara nyingi ina picha au video ambao ni viungo vinavyosaidia kuelewa habari vizuri zaidi. Pia mtandaoni unaweza kuchagua muda unaopendeza kusoma habari na pia kulinganisha vyanzo tofauti na kupata taarifa za kisasa zaidi.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasi fulani. Hasa pale zinapokuwa na mantiki na zinapoweza kutatua matatizo halisi ya maisha kila siku. Kama kupanga bajeti, kupima muda au kufanya maamuzi sahihi katika kazi za masomo. Napenda jinsi hesabu inavyo shirikisha akilizangu kunifundisha kufikiria kwa mpanglio na kukunisaidia kuona uhusiano kati ya namba na matokeo halisi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu na ye mpenda ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu ni mchezaji mwenye ni dhamu bidii na akili ya kucheza na uonyesha uongozi wa kweli ndani ya wanja. Na mkumbuka akicheza mchezo wa ajabu dhidi ya Golden State Warriors ambapo alionyesha uwezo wakushinda changamoto kubwa na kufanya hatua za kishujaa zilizobadlisha matokeo ya mechi. Ujuzi wake unanivutia ni uwezo wakupiga mpira kwa usahihi kuruka kwa nguvu na kupanga mikakati ya raka ndani ya mchezo. Nina pomuona akicheza huisi msisimiko mkubwa furaha na amasa kujifunza zaidi na kuboresha ujuzi wangu mwenyewe.

Mara nyingi huwa nacheza na marafiki wa karibu au ndugu zangu. Hupenda kucheza pamoja nao kwa sababu tunafurahia kucheka, kushirikiana na kushindana kidogo kwa urafiki. Pia kucheza nao kuna nifanya nijisikie huru na kuniboresha kimaisha kwani tunajenga urafiki nidhamu na maadili ya kushirikiana. Wakati mwingine pia huwa nacheza na wenzangu wa shule au majirani hasa michezo ya kikundi ambao hunifundisha kushirikiana, kupanga mikakati na kufurahia ushindi pamoja na changamoto.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple. Ninaiamini kwa sababu bidhaa zake zina ubora wa juu zinaendana na teknolojia ya kisasa na hutoa usalama mzuri kwa watumiaji. Pia Apple ina sifa nzuri za ubunifu ikitoa vifaa vinavyorahisisha maisha ya kila siku kama simu, kompyuta na vifaa vya wearables. Kampuni hii inahimiza matumizi yanayofaa na kuunganisha mifumo yake kwa urahisi, jambo linaloongeza fanisi na kurahisisha kazi za kila siku.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa ya mtandaoni na pia maduka ya karibu nyumbani. Maduka ya mtandaoni yanarahisisha maisha kwa sababu ninaweza kulinganisha bidhaa kuona maoni ya wateja wengine na kununua wakati wowote bila kwenda mbali. Napenda kununua vitu katika maduka makubwa ya mtandaoni na pia maduka ya karibu nyumbani. Pia mara nyingine hupenda soko la kijini au sokoni kwa bidhaa za asili kwa sababu hufurahisha na kunipa fursa ya kuona na kuchagua bidhaa nzuri kwa bei nzuri.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na tarifa nina soshiriki. Huwe puka kuweka tarifa binafsi kama namba ya simu, anwani au nywila hadharani. Pia hutumia nywila imara na tufauti kwa akaunti mbalimbali na ubadilisha mara kwa mara. Nakisha mpanglio faraha kwenye mtandao ya kijami imewekwa vizuri ili niweza kuthibiti nani anaona tarifa zangu.

Mara nyingi asubuhi hula chakula rahisi lakini kinachonipa nguvu ya kuanza siku. Hii inaweza kuwa mayai na mkate, uji na chai, chapati, pia matunda au kama matunda kama parachichi Pia mara nyingine napendelea vyakula venye protini ya wanga kama wali kidogo, maharagwe, ili kunipa nishati kwa kudumu hadi chakula cha mchana. Kwa ujumla, asubuhi huwa nakula chakula kilicho rahisi, chenye kinguvu kinachoweza kunisitisha hadi wakati ambapo nitaku kula wakati mwingine.

Wakati wa furaha, hujifurahisha kwa njia mbali mbali. Maranyingi huu piga kelele kidogo, kucheka kwa nguvu na kushirikiana na familia au marafiki kusherehekea pamoja. Pia hupenda kufanya shughuli nazozipenda kama kucheza michezo, kusikiliza mziki au kuenda nje kwenye maeneo mazuri. Wakati mwingine hupenda kupumzika kwa utulivu ni kifurahia tu hisia za furaha ndani ya moyo mwangu.

Asubuhi hii niliamuka saa sita unusu asubuhi kitu cha kwanza nilichofanya baada kuamuka ni kuosha uso na meno kisha nikatengeneza chai ya moto ili kuanza siku kwa utulivu Kwa chakula cha asubuhi niliula mayai na mkate pamoja na ndizi ili inipe nguvu ya nishati ya kuendelea na shughuli zangu Baada ya hapo nilienda kazini kwa kutumia gari nikapanga ratiba yangu ya siku na kuanza kazi kwa hatua kwa moja kwa ingine Asubuhi hii nilihisi vizuri sana nilikuwa na nguvu sisimuko kidogo na tayari kushughulikia majukumu yangu ya siku.

Ningependa kutembelea piramidi za misri, hasaa zile za giza. Napenda kwa sababu ni sehemu ya kihiistoria yenye thamani kubwa ikiwakilisha ustaarabu, wa kale na mafanikio ya binadamu ya wakati huo. Pia kutembelea piramidi, kunanipa fursa ya kuona kwa macho yangu jinsi watu wa kale walivyokuwa na ujuzi wa ujenzi, hesabu na usanifu. Ningependa pia kujifunza haditi na siri zilizo nyuma ya piramidi hizi kuona sanamu na makaburi ya kifalme.

Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu hayana uzuri tu bali pia unisaidia kuunda mazingira tulivu na yenye furaha Rangi tofauti za maua unifanya njisikie mchangamfu, wakati harufu yake nzuri hunipa utulivu na amani akili. Napenda pia kuyatunza au kuyapanga kwenye vyombo nyumbani kwa vile huongeza uzuri wachumba na kuleta hisia za furaha na utulivu.

Ninajihisi kwamba dhamini za kazi ni muhimu sana ingawa mara nyingine zinaweza kuwa changamoto kidogo. Hufanya nijisikie msisimko na baadhi ya wasiwasi mwanzoni lakini napenda kwa sababu zinanisaidia kuona ni wapi nipo ni wapi naweza kuboresha na jinsi ya kufanikisha kazi zangu vizuri zaidi. Pia hutoa fursa ya kujifunza kutoka kwa makosa na kupokea maoni ya kujenga ili kuendelea kua kitaaluma.

Mara nyingi jioni mi hupenda kula chakula kilicho rahisi, lakini chenye nguvu ya kutosha kuisha siku vizuri. Hii naweza kuwa mara mingi ni mboga, ugali wa nyama au supu ya mboga yenye protini kidogo. Pia mara nyingine huwa nakula chakula kidogo chepesi kama samaki au saladi ya matunda. Hasa ikiwa ni siku ilikuwa ndefu na sina hamu ya kula sana. Kwa ujumla chakula cha jioni ninachokipenda zaidi ni kile kinachonipa utulivu, nishati kidogo na kunifaya nijisikie vizuri na kulala vema ambacho ni ugali na nyama.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na faraja hasa asubuhi au jioni na hunisaidia kuanza au kumaliza siku kwa hali nzuri. Pia napenda ladha yake na laini ya jinsi navyo weza kunywea kwa njia tofauti. Kama chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Kahawa hunywa mara chache tu, hasa ninapohitaji nguvu ya haraka. Lakini kwa ujumla chai ndio kinywaji ninacho kipenda zaidi.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza hujaribu kuelewa majukumu na mitazamo ya kila mtu ili tuweze kushirikiana kwa ufanisi. Hupanga kazi kwa mpangilio tukigawa majukumu kwa kila mmoja kulingana na uwezo wake. Mara nyingi husema wazi mawazo yangu, lakini pia husikiliza kwa makini yale wezangu wanasema ili kuepuka makuamo au kuchanganyikiwa. Pia huu utathmii ni washikamana na kuchangia katika kutatua matatizo pamoja pale changamoto zinapojitokeza.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kujifunza programu za kompyuta za uchambuzi wa data. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unaniwezesha kuchambua taarifa kwa ufasaha kufanya waamuzi sahihi na kuboresha ufanisi kazini au katika masomo. Nilijaribu kidogo hapo awali kupitia kozi fupi ambazo za mtandaoni lakini siku kamilisha kwa sababu sikuwa na mpangilio mzuri. Ningependa kujifunza kwa kuchukua kozi rasmi mtandaoni au darasani kushirikiana na walimu na pia watu ambao wenye ujuzi katika uwanja huo. Na pia kufanya mazoezi ya vitendo kwa mara kwa mara. Nadhani wakati mzuri wa koza ni sasa kwa sababu nina hamasa na muda wa kujitolea wa kujifunza kitu kipia.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijapani. Ningependa kujifunza lugha hii kwa sababu inafungua fursa ya kuelewa tamaduni tofauti, fasihi na historia za Japan. Pia kijapani ni muhimu kwangu ikiwa ningependa kusoma vitabu vya asili, kutazama filamu au anime bila tafsiri na hata kwa fursa ya kazi zinazohusiana na teknolojia au biashara za kimataifa.

Ndiyo, napenda kuimba wasaa ninapokuwa peke yangu au nikiwa huru. Kuimba hunifanya nijisikie furaha, kunipunguzia msongo wa mawazo na kunisaidia kueleza hisia zangu. Si lazima niwe muimbaji bora, lakini napenda kuimba kwa sababu hunipa amani ya moyo na kuniboresha kisaikolojia. Pia napenda kuimba napotazama muziki na kuimba ambapo wimbo unendelea kuimbwa.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali za mboga za majani. Unapenda kwa sababu ni chakula kilicho rahisi chenye nguvu ya kutosha, kinachonipa ni shati ya kuendesha na shuguli zangu za siku. Pia radha yake ya asili, inayochanganyika vizuri na nyama au samaki, huunifanya nikishiba nijisikievizuri. Chakula hiki pia kinanikumbusha tamaduni na madili ya familia yetu.

Mara nyingi hufika mahali pa ibada, mara moja kwa wiki, hasa siku ya jumapili au siku nyingine ambayo tunaeza enda ya dini. Hufanya hivyo hili kushirikiana na jamii kuimarisha imani na kupata nafasi ya kutafakari ya na kupumzika kisaikolojia. Wakati mwingine hufika mara ya zaidi ya moja ikiwa kuna sherehe maalumu, ibada za familia au hafla ya kidini, zinazohitaji washiriki waende kuhudhuria.

Unafanya marafiki wapya kwa kuanza, kuwasiliana kwa heshima na ucheshi. Mara nyingi husikiliza kwa makini, kuuliza maswali na kushirikiana na kwa mawazo au shughuli zinazovutia kwa sisi wote. Pia huthamini uaminifu na huchangia kwa dhati katika mazungumzo au mchezo ili kuunda uhusiana wa kweli. Wakati mwingine hujiunga na vikundi vya shule, kazi au burudani ambako naweza kutana na watu wapya wenye masilahi yanayofanana na yangu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara nyingi, hasa pale ninapokuwa nje kwa jua kali au baridi. Kofia hunilinda kutokana na hali ya hewa kama jua, mvua au upepo, inayofanya niwe na starehe zaidi wakati wa kufanya shughuli za nje. Pia huniongeza mtindo na kunipa hisia za kipekee za mavazi ikifanya nisionekane vizuri zaidi. Napenda pia, aina tofauti za kofia kama kofia za michezo, kofia za casual, ama zile za rangi ya kuvutia.

Napenda kipindi cha televisheni, kinachohusiana na dokumentari za asili za sayansi. Napenda kwa sababu hunifundisha mambo mapya kuhusu wanyama, mimea, historia na sayansi. Huku pia inanifurahisha mandali yao ikiwa mzuri na matukio ya kweli. Kipindi hiki hu fanya nikue makini, kunipa maarifa mapya na kunifanya nijisikia msisimko wa kugundua mambo mapya. Wakati mwingine pia napenda vipindi vya burudani au vichekesho, hasa pale ninapotaka kupumzika na kucheka.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtalaamu anayeaminika na mwenye mchango chanya katika shirika. Nataka kukuza ujuzi wangu, kuchukua majukumu ya uongozi na kushirikiana na wenzangu kwa njia ya kuleta matokeo bora. Pia nataka kuendelea kujifunza na kubadilika na mabadilika teknolojia na mazingira ya kazi na hatimae kwa mtu aliyejulikana kwa maadili bora ya kazi na uwezo wa kutatua changamoto.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu ni mahali panapoongeza furaha na utulivu wakili. Napenda kusikiliza mawimbi ya bahari yakidondoka kwenye pwani, kuhisi mchanga, chini ya miguu na pia kuangalia mandhari ya upepo kwa jua. Mara nyingi hupenda kutembea ufukweni, kucheza na marafiki au ufamilia au kukaa peke yangu nikitafakari na kupumzika. Pwani pia hunifundisha kutathmini maumbile na kunipa hisia ya uhuru wa amani.